Ndiyo, ninapenda kuangalia nyota. Mara nyingi nikiwa sijihisi vyema, nikiwa ninafikiria mambo mengi, ninaenda nje kutulia, ninaangalia nyota, ninajihisi vyema sana na ninajihisi niko na utulivu mzuri, ninafurahia kuangalia nyota sana, ninapenda sana.

Utaratibu wangu wa jioni, ninapo tokea kazi jioni, ninafika kwa nyumba, ninafika kwa nyumba wakati wa jioni kabisa, saa kumi na moja unusu, ninapo fika, ninapumzika kwa dakika kumi na tano pekee yake. Ninapo maliza kupumzika. Ninaanda chakula cha jioni. Ninapo kuwa nikianda chakula cha jioni ninaenda bafuni. Ninaoga kuondoa uchovu wote wa siku nzima. Ninapo maliza ninavaa nguo za kulala. Alafu ninaenda ninapakua chakula changu. Ninakula. Ninapo kuwa nakula ninaangalia mtandao jinsi mambo yanavyo endelea. Nikimaliza ninaingia kwa kitanda. Nikiingia kwa kitanda nina hakikisha nimetoa saa yangu. Nimetoa simu yangu nika weka kwa moto pamoja na saa. Ninaenda nalala. Ninafurahia sana wakati wa jioni. Nina jihisi vyema. Ninapotoka kazini nikioga na nikisha kula nina jihisi vyema sana ndio.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, napenda kuamka mapema. Mara nyingi ninajipata ninaamka mapema kwa sababu ninataka kupanga siku na ninataka nikiamka mapema shughuli zangu nizifanye. Asubuhi vizuri, nikiwa nikona nguvu, ndiposa siku yote ikuwe kamilifu vizuri.

Ndiyo nimewahi kushindana mashindano ya kukimbia ilikuwa inafanyika katika shule nilikuwa nasomea ya sekondari nilikuwa ninakimbia mashindano ila ila sikuibuka kukua nambari moja au mbili.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalamu wa vidole, kutumia simu yangu ya mkono. Ila simu yangu, usalamu wa vidole iko hapa nyuma. Ninaipenda sana, maana, hakuna mtu mwingine anaweza fungua simu yangu.

Kitabu ninacho kipenda ni The Alchemist, imeandikwa na Paulo. Kwa sababu kinahusu ndoto na safari ya kujitambua. Ni hadithi ya kifalsafa, inayo changanya vipengele vya maisha na ndoto. Alafu, mhusika ninayempenda zaidi kwa kitabu hicho, anaitwa Alchemist. Ninampenda sana na ananifuraisha sana katika uandishi wa kitabu hicho. Nilimshauri na rafiki yangu ambaye anapenda fasihi nilishauriwa na rafiki yangu anayependa fasihi. Ndiye aliniambia niende nitafute kitabu hicho. Ndiyo, ningependa kusoma Bridacha, Paulo pia, ndicho ameandika.

Kuna mifereji mingi sana duniani. Na kila moja ina maudhui yake ya kipeke. Ila mifereji ambao ninaupenda zaidi ni wa elimu. Habari na pia burudani. Ninapenda sana mifireji ya ilimu.

Ninapoamka, ninatengeneza chai, ninaoga, ninavaa nguo, ninasugua meno, ninachukua kitabu changu, ninaangalia, ninaenda kufanya nini kazini siku ya leo. Nikimaliza, ninakunywa chai, ninabeba begi yangu ya kuenda kazini, ninaenda kazini.